Ndiyo, mimi hupiga kura. Ninafanya hivyo kwa sababu na amini kupiga kura ni haki yangu ya kikatiba na pia ni wajibu wangu kama raia wa Kenya. Kupitia kura ninashiriki moja kwa moja katika kuamua mwelekeo wa inchi yangu leo na kwa vizazi vijavyo pia. Kwa mtazamo wangu, kura ni sauti kwa sababu kila kura ni ishara kwa mba mimi nipo ni na maoni na ninajalili mustakabali wa taifa. Huwenda kura yangu ikaonekana ndogo lakini inapounganishwa na kura za mamilioni ya wa Kenya wengine ndipo uamuzi wa kitaifa unapoundwa Nikizungumza kuhusu faida ya kupiga kura nchini Kenya ya kwanza ni kuimarisha demokrasia Kwa sababu Kenya ni taifa laki demokrasia na demokrasia haiwezi kufanya kazi bila ushiriki wanainchi Kadri idadi ya wanaopiga kura wanavyo ongezeka ndivo uhalali wa viongozi wanao chaguliwa unavyoongezeka na taasisi za inchi huwa zinaonekana kuwa imara zaidi ya ambapo wanainchi wanapiga kura faida ya pili ni uwezo wa kuchagua viongozi ninao waamini Kwasababu kupitia kura nina nafasi ya kuchagua viongozi ambao ni na amini Wataongoza kwa uadilifu, watasimamia rasimali za uma kwa uwazi na pia watatunga sera zitakazoboresha maisha ya wanainchi katika ngazi ya kitaifa na ya county faida ya tatu ni uwajibikaji kwa sababu viongozi huwa wanajua kuwa wanainchi wanatumia haki yao ya kupiga kura. Kwa hiyo wanakua makini zaidi katika utendaji kazi wao. Wanajua kuwa uchaguzi unaofuata ni furusa kwa wanainchi kutathimini utendaji wao na kufanya maamuzi mapya. Hata hivyo ni muhimu pia kuangalia changamoto na hasara zinazoweza kujitokeza wakati wa kupiga kura. Na changamoto moja ni pale wanainchi wanapopiga kura bila taarifa za kutosha. Ikiwa mtu hajachunguza sera, rekodi au uwezo wa wagombea, kuna uwezekano kuwa kura inaweza kupigwa kwa misingi ya hisia, ukabila au taarifa zisizo sahihi, badala ya hoja na ushahidi. Changamoto nyingine ni kukata tamaa kwa baadhi ya wanainchi Kwa sababu wapo wanaohisi kuwa kura yao haibadilishi chochote Hasa pale ahadi za kampeni hazitekelezwi au pale ambapo mivutano ya kisiasa inajitokeza baada ya uchaguzi Hali hii inaweza ikapunguza imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrosia Hivo kufanya wanainchi wengi kutotilia mkazo Zoezi zima la kupiga kura Pia katika muktadha wa Kenya, chaguzi wakati mwingine huambatana na mvutano wa kisiasa na lugha kali. Katika baadhi ya maeneo kumekuwa na hofu ya vurugu, jambo ambalo linaweza kuwazuia baadhi ya wananchi kushiriki kikamilifu. Ama jambo ambalo linaweza likaleta vurugu mbalimbali, likazidisha pia kupoteza maisha ya wanadamu mbalimbali. Licha ya changamoto hizi, binafsi na amini kuwa kutopiga kura kuna hasara kubwa zaidi. Kwa sababu kutopiga kura ni sawa na kuwaachia wengine waamue kwa niaba yangu. Hata nisipopiga kura bado ni naathiriwa na matokeo uchaguzi. Iwe ni katika sera za uchumi, huduma za kijamii au uongozi wa nchi. Sasa ni nafasi zipi zinazo gombewa katika uchaguzi wa Kenya. Huwa ni swali ambalo huwa ninapenda kujiuliza sana. Ili niweze kufanya uamuzi katika kupiga kura Kwanza katika nafasi ya raisi wa jamhuri ya Kenya Kwa sababu ndo mku wa inchi na serikali na anajukumu kubwa katika mwelekeo wa kitaifa Ikiwemo sera za uchumi, usalama, diplomasia na maendeleo ya jumla ni cheo muhimu sana ambacho wana inchi sisi hupenda sana kutilia maanani Tunapoenda kupiga kura Kwa sababu mtu unampigia kura kuwa raisi atafanya maamuzi ambayo yataweza kuathiri inchinzima katika hali nzuri au mbaya Pili huwa ninapiga kura kwa mbunge wabunge wakitaifa Anae wakilisha ni mbunge langu Mbunge huyu anashiri katika kutunga sheria kuidhinisha bajeti ya taifa na kusimamia sirikali kwa niaba ya wanainchi na pia tatu huwa ninachagua seneta wa kaunti yangu Seneta kwa sababu anajukumu la kulinda maslahi ya county katika bunge la seneti na kushiriki katika maamuzi yanayohusu ugawaji wa rasimali kati ya serikali ya kitaifa na ile serikali ya county Pia huwa nina mpigia kura governor wa county kwa sababu governor wanaongoza serikali ya county na wana wajibika kwa maendeleo ya county kiweme huduma za afya, miundominu na utekelezaji wa miradi ya maendeleo Lafu pia wani nampigia kura mu wakilishi wa wanawake kwa sababu wanawakisha wanawake wa county katika bunge la kitaifa na kushughulikia masuala ya kijamii na maendeleo kwa kumalizia kupiga kura ni Tukio moja ambalo ni muhimu sana katika uchaguzi na ni sehemu nzuri katika uraia wangu na nisauti yangu na mchango wangu katika kujenga taifa japo mifumo inaweza isiwe kwemi kamilifu lakini bora kupiga kura.